Napenda kuandika kwa kompyuta na hiyo ndo nimezoea sana lakini pia naeza andika kwa mkono lakini si kwa muda mwingi muda mwingi ndo natumia kuandika na kompyuta na naipendelea kuandika na kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kurekodi.